Napenda kusherehekea siku ya kuzaliwa. Ni kijumuika na marafiki na pengine familia baadae. Kwa jumla kula chakula kama vile chapati nyama. Na vinywaji kama soda na vileo kwa kidogo tu ili kukumbuka siku ambayo nilizaliwa vinginevyo napenda pia kuzawadi kama vile ya tarakilishi ama laptop ningefurahi sana nikiipata tarehe ya kuzaliwa ambayo ina kuja.

So shuleni nilikuwa napenda somo la kompyuta, la kompyuta kwa sababu nimelewa katika mazingira ambayo nimetangamana na vifaa vya elektroniki kwa sana. Nilikuwa na kutaka kujua ambavyo kompyuta inafanya kazi.

Kazini nimefanikiwa kupandishwa cheo, kuongezewa mshahara na pia kujijenga katika ile hali ya mtu. Kwa kukua na vitu kadhaa ambavyo nimezinunua kutumia mshahara kutoka kazini pale, hio ni mafanikio ambayo naeza sema nimepata kutoka kazini.

Tabia ambayo inanichukiza ya watu ni watu kuongelelea mambo ambayo ni ya watu wengine au mambo ambayo hayawahusu na kuwaingililia mambo ya watu wengine bila ya wao kujua ama kuwajulisha.

Ili kuepuka matumizi ya plastiki na make sure nimetumia mifuko ambayo ni ya ni ya kutengeneza na zile matawi kuenda sokoni na pia kutovaa viatu za plastiki au kutumia beseni ambazo ni za plastiki.

Naam nimewahi shiriki maandamano lakini si maandamano ya kitaifa nimewahi shiriki maandamano madogo pale katika chuo kikuu ambapo tulikuwa tunaandamana kulalamikia mapishi mabaya ya chakula ambacho tulikuwa tunakula shuleni.

Napenda kuwasiliana na watu. Kupitia kwa njia ya ujumbe mfupi au kuwapigia simu. Mazungumzo ya moja kwa moja ni mazungumzo ambayo siyapendi kwa wakati huu.

Mandhari nzuri ambayo nimeshudia na nimewai kuhona ni ile mandhari ya pale katika uvuwa wa bahari ambapo kuna baridi nzuri. Na kuna miti ambayo imeroka vizuri ya kijani. Iyo ndiyo mandhari nzuri kabisa ambayo nimewai kuhona.

Wakati wa wasiwasi huwa na jaribu kutulia na kufikiria jinzi ambavyo nitajitoa katika ile hali ya wasiwasi. Kupitia kwa mambo kama vile kwa kuitisha usaidizi kutoka kwa marafiki.

Kutoka katika shule ya msingi namkumbuka mwalimu wangu wa hesabu na katika shule ya upili nakumbuka mwalimu sana wa computer na somo la biashara kwa kuwa walinisaidia sana katika kupita mtiani wangu wa kitaifa.

Katika dini, jambo ambalo ni muhimu ni yale mafunzo ambayo yanafunzwa kwa waumini ambayo yanalengwa kurekebisha maadili ya waumini ambayo wanashiriki katika makanisa tofauti tofauti.

Mazingira ya kazi inafanywa kuwa mazuri na uhusiano mzuri baina ya wafanyikazi na wakubwa wao na pia wakubwa wa wafanyikazi kuzingatia maslahi ya wafanyikazi.

Katika mazingira ya kazi, changamoto ambazo ninazopitia ni kama vile, kelele kutoka kwa gari zikipitapita njiani, na pia mawasiliano baina ya wafanyikazi wenzangu.

Kwa sasa kitu cha thamana ambayo nimehifadhi ni saa ambayo niliachiwa na babu yangu ambayo thamani yake sijui. Lakini kivyangu huwa naitunza kama kitu ambacho ni cha thamani sana.

Leo kuna jua na mawingu kwa wakati mwingine. Hewa inapuliza kwa kasi ambayo si nyingi sana. Na katika hii hali ya hewa napenda tu kupumzika katika maskani yangu nikikunywa sharubati.

Katika kusafiri na ndege, bado sijafanikiwa kusafiri na ndege ila nina matumaini siku moja. Nitasafiri kwa ndege kuelekea maeneo tofauti tofauti ili kujionea mandhari mazuri katika maeneo mbali mbali.

Katika wakati wa mapumziko, napenda kusoma vitabu vya hadithi ambavyo zina niburudisha. Na wakati ambapo nahitaji kutaarifa kuhusu kiteknolojia huwa nasoma vitabu vya kisayansi.

Muda ambao ninatumia katika simu. Ni muda wa masaa kama sita hivi. Programu ambayo ninatumia kwa sana ni programu ambayo inaitwa Whatsapp na telegram ili kupata ujumbe tofauti tofauti kutoka kwa jamaa na marafiki na ujumbe kutoka kwa kimataifa.

Napenda mikutano ambayo ni ya official mikutano ambayo inapangwa kwa uweledi mkubwa sana ili kuzungumuza maswala ambayo yametajwa peupe.

Katika kujilinda kutokana na vitisho vya kimtandao huwa nahakikisha kuwa naweka habari ambazo zimedhibitishwa katika mtandao. Na pia maswala ya kibinafsi huwa sieki kwa mtandao.

Rangi ya ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya manjano, rangi ya ambayo ninaiona katika bendera yetu ya nchi yetu. Na nina miliki vitu kadhaa vya rangi ya manjano ikiwemo nguo kadhaa na viatu na saa ya rangi ya manjano.

Sipendi kutembea na ramani ama gps. Lakini wakati ambapo nimepotea njia au sina uhakika na njia ambayo ninapitia napenda kutumia ramani ili kuhakikisha kuwa niko katika njia ambayo inafaa.

Mziki ambao ninaupenda ni mziki wa pop ama hip hop. Mziki ambao uwa nasikiza mara kwa mara na una mafunzo mengi na una maadili mengi ya kukosoa jamii na kuhakikisha kuwa iko katika njia ambao inafa.

Katika maisha, nigependa kuwa na uwezo wa kutumia kila haina ya kompyuta. Nijue njia tofautitofauti za kutengeneza programu tofautitofauti za kompyuta.

Naishi katika nyumba ya kujenga ya mawe. Mbapo ni maeneo tulivu mazingira ambayo imezingirwa na miti ya kivuli mbapo ninapumzika wakati wa jua kali.

Wakati ambapo jua inakuwa kali, huwa najikinga kwa kukaa kwenye kivuli, wakati mwingine kunywa maji na kutoshiriki mazoezi ambayo ni makali sana.

Wakati wa jioni napenda kula chakula ambacho ni cha ugali kwa mboga. Ama ugali kwa nyama au maziwa wakati mwingine naweza kula pia chapati kwa mboga au githeri.

Wakati wa likizo najistawisha kwa kutojihusisha na mambo ambayo ni ya starehe sana. Natumia wakati wa likizo kujievaluate nijue mahali ambapo nimefika na kujua mambo mbayo nitafanya ili kustawi zaidi.

Na rafiki yangu ambaye ni rafiki yangu sana tulikutana katika chuo kikuu. Ni rafiki yangu ambaye ame nisaidia katika mambo mengi kifedha na katika mawazo tofauti tofauti ambayo inanisaidia kujikuza kama kijana.

Ndoto yangu ya likizo ni kusafiri katika nchi ambayo inajulikana kama maldives ambayo nimesikia mambo mengi kuihusu ningependa kutembea kule na nijionee hayo mambo nifurahie mandhari ya huko.